Mnyama wangu wa kufuga ni mbwa na mbwa wangu huwa sehemu muhimu ya familia. Nampenda sana mbwa wangu kwa sababu anakuwanga mtiifu na mwenye kuchekesha na ananifanya nijisikie salama nikiwa nyumbani. Ili kumtunza, mbwa wangu amenifundisha uwajibikaji kila ninapomtunza kwa sababu ukiwa na mnyama wa kufuga kama mbwa, lazima umlishe kwa wakati, lazima uitunze afya yake na lazima pia umpe muda wa kucheza. Kuwa na huyu mbwa, kumenifundisha pia dhamani ya upendo usio na masharti.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole pale inapo wezekana. Naona kuwa mfumo huo ni rahisi na salama kwa sababu huni rahisishia kufungua simu au kifaa bila kukumbuka nenosiri refu kila mara. Pia uu na nipa uhakika zaidi kuwa ni mimi pekeangu ninaeza kufikia tarifa zangu binafsi kwa maana hamna mtu mwingine mwenye kidole kama changu. Hata hivyo mara nyingi huuchanganya na ninosiri au njia nyingine ya usalama kwa ulinzi waziada.

Kwa kawaida, huwa nahimiza ushirikiano katika timu kwa kwasikiliza watu wote na kueka mawasiliano wazi. Napenda pale ambapo kila mtu anajisikia kuwa anathaminiwa na ananafasi ya kuchangia mawazo yake akiwa huru. Pia huwa nahimiza kufanya kazi kwa malengo ya pamoja ili sisi wote tufanye kazi na lengo moja. Kusaidiana pale tunapo hitajika kusaidiana na kusherekea mafanikio kama timu, bali si mtu mmoja mmoja. Tabia hii hujenga imani na kufanya kazi iende kwa ufanisi zaidi.

Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi huaanza na kupitia agenda na malengo ya mkutano ili nijue kinacho tarajiwa kutoka kwangu katika mkutano huo. Kisha huwa naandaa hoja au taarifa muhimu ninazoitaji kuchangia na kwa kuhakikisha kuwa ninaelewa mada zitakazo jadiliwa. Pia hua napanga muda wangu mapema na kama kuna nyaraka za kupitia kabla niingie kwenye mkutano na zipitia ili nikisha ingia kwenye mkutano niwe niko tayari, niko mtulivu na nina mchango wa maana. Pia hua napanga mda wangu ili niweze kuwahi nisiwe mtu wa kuchelewa.

Ndiyo, kwa wakati mwingine napenda hadithi za ajabu na ni kwa sababu hadithi hizi hunipeleka kwa ulimwengu wa mawazo na ubunifu na mambo yasio ya kawaida, mambo ambayo siwezi nikayaona kwenye ulimwengu wa kawaida. Hadithi hizi hunifanya nifurahi kufikiria zaidi ya uhalisia na mara nyingi huniacha na funzo au wazo la kipeke hata bada ya kumaliza kusoma.

Nikiwa na familia yangu, huwa napenda kutumia mda wa utumili utulivu na kupumzika. Hasa kukaa pamoja tukizungumza, tukikula chakula kitamu na vinywaji, au kutazama televishini kwa pamoja. Wakati mwingine hufuraiya kutembea au kufanya shughuli ndogondogo za nyumbani. Kwa sababu shukulizi hunipa na fasi ya kuungana na familia yangu na kupumzika. Mda huu hunifanya nijisikie karibu nao na huo unanipa furaha ya kweli.

Mimi husoma habari mtandaoni kwenye tovuti za habari ama programu za simu kama vile naweza nikaangalia kutoka kwa standard news, tovuti za standard news ama tovuti ya daily news Kenya. Ama pia naweza nikaangalia kwenye programu kama vile TikTok, kama vile X, kama vile Facebook na Instagram. Na pendelea vianzo vinavyo leta habari mpya mara kwa mara na vinavyo toa taarifa kwa uwazi. Ili niwezi kupata habari sahihi kuhusu kinacho indelea nchini. Wakati mwngine, mimi pia hutumia mitandao ya kijamii kama nilivyo sema hapo awali TikTok na X. Lakini huwa makini sana kuchuja taarifa kabla ya kuzichukulia kuwa za kweli. Maana kwenye mitandao ya kijami kama X na TikTok, mara nyingi wana leta tu taarifa wakitafta content.

Kwa kawaida huwa na lala saa nne au saa tano usiku ili niweze kupata usingizi bora. Huwa na jaribu nisikeshe sana ili nipate usingizi wa kutosha na niamke nikiwa na nguvu siku inayofuata. Ila wakati mwengine ni kisoma au nikiwa na jambo la muhimu la kufanya na weza kuchelewa kulala kidogo ni kalala kama saa saba usiku.

Naweza nikasema, napenda ila sipendi sana, napenda ato kwa wasitani, napenda kutembea msituni kwa sababu huwa kuna nipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na asili. Hasa nikisikia sauti za ndege na upepo. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia nikiwa huru kidogo kutoka kwenye kelele za kila siku. Hata hivyo, naeza pia nekasema sipendi sana kutembea msituni kwa sababu kuna shida za usalama. Unaeza ukawa usiwe salama unapo kwa msituni maana hamna watu wengi labda wanyama au kama kuna watu msituni ni watu wasio na nia njema.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Mimi nilizaliwa mjini kajiado ila kwa sasa naishi Nairobi. Na nilihama kwa sababu ya masomo na kazi. Na kuhama huku kumenipa nafasi ya kujifunza mazingira mapya na kukutana na watu tofauti. Hata hivo, bado nahisi uhusiano wa karibu sana na mahali nilipozaliwa. Kwa sababu ndiko kuliko nijenga na kunipa kumbu kumbu nyingi muhimu. Na bado ndiko marafiki zangu wa utotoni na familia yangu wanakoishi.

Kwa kawaida huwa nashugulikia kazi za dharura kuwa mtulivu na kupanga haraka. Kwanza huwa najaribu kuelewa kilicho muhimu zaidi na kinachoitaji kufanyika kwa haraka. Kisha huwa naweka pembeni mambo mengine na nazipa kipaumbele kazi ambazo zinaitajika kufanyika kwa haraka na ambazo ni za muhimu. Pia kama inahusisha watu wengine, huwa nawasiliana mapema ili tupunguze makosa na pia tuweze kuokoa muda. Baada ya kufanya kazi zilizoko za dharura, huwa nachukua muda kidogo kuangalia kilichotokea ili nijifunze kwa ajili ya wakati ujao.

Huwa napiga picha mara chache, si kila siku. Siku chachechache ambazo nimetoka nje, ama nimevaa vizuri, ama nimejipodoa. Huwa nafanya hivo pale ninapokutana na tukio maalumu, au safari, au wakati ninaona kitu kinachonivutia macho. Sipigi picha kwa mazoea, lakini napenda kuzihifadhi tu kama kumbukumbu za nyakati muhimu au nyakati za kunifurahisha.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Kama hivi juzi kumekua na Tukio la Solfest, pamoja na Tukio la Ashake na nilinunua tikiti. Mara nyingi, huwa nanunua mapema ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho na kuhakikisha anapata nafasi. Hunipendeza sana kununua tikiti mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huwa kunaokoa muda. Kununua tikiti hunifanya nijisikie nimejiandaa na hunipa hisia ya kushiriki tukio lenyewe.

Ili kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza huwa nahakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na heshima. Huwa nasikiliza mawazo ya wenzangu na nachangia mawazo yangu kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Pia napenda kupanga kazi pamoja, kukubaliana malengo na kusaidiana pale changamoto zinapotokea. Kwa kufanya hivyo, kazi huwa rahisi na matokeo yanakuwa bora zaidi.

Mara nyingi huwa naoga mara moja kwa siku, hasa jioni bada ya shughuli za siku. Hata hivyo, kama siku imekuwa na jotokali, au nimefanya mazoizi mingi, au kuna mahali nilikuwa na fani ende nje, mimi huoga mara mbili, ili nijisike msafi na mwenye utulivu zaidi. Kwa mfano, kama ninafa kuenda mahali kesho, nitaomka subui, nitaoga kabla niende. Jioni ni na porudi ili kutoa uchovu na uchafu, pia nitaoga tena. Kwa hivo siku ambazo ni na shughuli nyingi huwa naoga marambili kwa siku.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wengine pamoja na kujifunza vitu vipya kwa haraka. Napenda kufanya kazi kwa mpangilio na kuhakikisha kuwa malengo yanaeleweka. Pia nina nguvu katika mawasiliano ambapo ni kusikiliza, kutoa mawazo kwa uwazi na kusaidia timu ifanye kazi kwa ufanisi. Zaidi ya yote ina uwajibikaji na nidhamu ya hali ya juu. Hivyo nikipewa jukumu nalifuatilia hadi likamilike vizuri.

Tunda langu la kunipendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa ladha yake tamu na jinsi lilavyoweza kuliwa kwa njia tofauti. Pia unaeza ukali blendi na unaeza ukalila na vyakula vingine kama pilau. Ndizi kwa muda wote huwa ni tamu, huwezi ukalipata ndizi ambalo ni chachu, ata liwe halijaiva. Kama halijaiva, unaeza ukalipika, ukalila kama ndizi la kupika. Kama limeiva, linakuwa nitamu, unalila. Unaeza ukalila na mchele, unaeza ukalila na pilau, unaeza ukaliblendi na maembe na maziwa, ukapata juisi, na pia unaeza ukalila pekeake. Pia hunikumbusha nyakati za kiangazi na hufanya nijisikie fresh na nikiwa nanguvu wakati wowote.

Huwa na jistawisha wakati walikizo kwa kujifunza kwa hiari na kwa kujipa muda mwingi sana wakupumzika. Kwa kujifunza, uwa nasoma vitabu ni sivyo pata muda wakuvisoma wakati niko busy. Na huwa na jifunza ujuzi mdogo mpya na kufanya shughuli ninazo zipenda kwa kutembea na kutafakari. Wakati walikizo huanatumia muda huu kujithamini na kuweka malengo mapya ili ninapo rejia kazini nireje kazini nikiwa na mtazamo mpya.

Huwa natumia mda wangu wa bure kufanya vitu vinavyo nifuraisha kama kupiga gumzo na marafiki zangu, au kuenda kuogelea. Naweza pia nika soma vitabu vy adithi adithi za kuchekesha, kusikiliza mziki na kutembea kidogu ili kubadilisha mawazo. Wakati mwingine uwa natumia mda huo kujifunza vitu vipya, au kukaa na watu wakaribu. Kwa sababu uwa kunanisaidia kujisikia nimerudisha nguvu na nipo sawa akilini.

Kwanza kabisa, ninapoanza kazi huwa napanga siku yangu. Huwa naangalia ratiba yangu, naangalia barua pepe kuona kama nimepata taarifa yoyote muhimu, na naangalia orodha ya majukumu ili nijue nikipi nitakipa kipaumbele kwa siku hiyo. Hii huwa inanisaidia kuanza kazi nikiwa na mwelekeo wazi, nikiwa na umakini na napunguza mchanganyiko kadri siku inavyondelea.

Ninapenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu GPS inanirahisishia kufika ninakoenda bila wasiwasi wa kupotea. Huwa inanisaidia kuona njia mbadala, naepuka foleni, na pia naokoa mda. Hata hivyo, wakati mwingine, napenda pia kuangalia ramani kwa ujumla ili kuelewa mwelekeo wa eneo. Hasa ninaposafiri kuenda sehemu umpia. Naangalia kwanza ramani naelewa mwelekeo wa eneo kisha sasa natumia GPS.

Napenda wanyama wa nyumbani, hasa wale ambao ni watulivu na ni marafiki wa binadamu kama mbwa na paka. Napenda wanyama kama hawa kwa sababu wanaonyesha uaminifu mkubwa na wanaeza wakawa marafiki wa zuri kwa binadamu. Wakati mwingine navutiwa na wanyama wapori kama tembo, twigga, simba. Kwa sababu ya umbile lao na urembo wao, nanamna wanavyoishi kwa mpangilio wa kijamii. Kwa ujumla, napenda wanyama wasioleta hisia, wanoleta hisia ya utulivu na heshima ya mazingira yao.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii sana. Huwa naitumia zaidi mitandao kama vile Whatsapp na Telegram, kuwasiliana na watu na kufuatilia mambo yanayo nivutia. Vile vile, huwa natumia TikTok na X kupata habari, kufuatilia mambo ya nayo endelea na vile vile kuwasiliana na watu. Ata ivo, huwa na jitahidi sana niweke mipaka, ili mitandao ya kijami isichukue muda mwingi na isinivuruge kwa sababu napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zingine zenye manufaa.

Napenda sana mziki tulivu ambao hauna kelele nyingi na mziki wenye ujumbe mzuri. Mara nyingi huwa nasikiza mziki wa lingala, mziki wa bongo, mziki wa R&B. Kwa sababu hunisaidia kupumzika na kutulia. Pia napenda nyimbo zenyi maneno yanayogusa maisha na yanayonitia moyo. Kama nyimbo za jadi, ambapo wana muziki walikua wanaimba wakipeana husia. Muziki kwangu ni njia ya kubadilisha hali ya moyo na kupata utulivu. Hasa baada ya siku ndefu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki. Ninapenda mchanganyko huo kwa sababu ni rahisi kutengeneza na unachukua muda mfupi sana. Na pia una ladha inayonipendeza na kinanifanya nijiskie nimeshiba bila kuchoka. Nikila ugali na samaki allafu niongeze mboga na mandalizi mazuri. Uwa kinanipa furaha sana na hunikumbusha chakula cha nyumbani.

Napendelea mazingira ya kazi ya liyo matulivu, ya yenye heshima na yenye ushirikiano mzuri. Nafanya kazi vizuri zaidi pale panapo kuwa na mawasiliano ya wazi, mipango inayo eleweka na watu wanao thaminiana. Pia napenda mazingira ya nayo ruhusu kujifunza na kutuwa mawazo bila hofu. Pamoja na mpangilio mzuri unoonisaidia kuzingatia kazi yangu kwa ufanisi.

Huwa napendelea chai kuliko kahawa na utaratibu wangu wa kahawa au chai ni rahisi hasa asubuhi. Mara nyingi huanza siku kwa kikombe kimoja cha chai sipendi kahawa sana. Ili ni jisike nimeamka vizuri na tayari kwanza shughuli. Sipendi kunywa kwa wingi kikombe kimoja au viwili vinanitosha. Huwa napenda kuinywa wakati nimetulia, labda nikiwa nasoma au nikipanga mawazo ya siku. Kwa sababu hunisaidia kuanza siku yangu kwa hali nzuri na yenye umakini. Ninapokunywa chai huwa najisikia nimechangamka. Na napenda kunywa chai yangu sebuleni nikiwa na familia yangu kabla sijaanza siku yangu. Chai yangu huwa naipika kwa kutumia maziwa, maji, majani chai na sukari. Wakati mwingine naeza nikaongeza mdalasini.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia yenye mbwe mbwe na sherehe nyingi. Mara nyingi kutumia muda na mpenzi wangu, marafiki au familia, tukila vyakula, mapochopocho na kusafiri kwa wingi. Sherehe nilio ipenda zaidi ya kuzaliwa ni sherehe ya mwaka huu na nilipenda zaidi kwa sababu tulisafiri kuenda pwani na mpenzi wangu na tukakula mapochopocho mengi ambayo ilikuwa ni mare yangu ya kwanza kujaribu Kulikuwa na keki, kulikuwa na vinywaji na niliweza kupokea zawadi ya gari kutoka kwa mpenzi wangu ili nifanya nijisikia nimeridhika sana na mwenye matumaini zaidi.

Napenda kutembea mahali penye utulivu na hewa safi, kama vile pwani, kwenye bichi, au bustani, au maeneo ya wazi karibu na nyumbani, au barabara zisizo na kelele nyingi. Kutembea sehemu kama hizo, unisaidia kupumzisha mawazo, kupanga pia mawazo yangu na kufurahia mazingira kwa ujumla. Wakati mwingine napenda kutembea peke angu na wakati mwingine nafurahia zaidi nikiwa na mtu wa karibu, tukizungumza kwa utulivu pole pole.

Napendelea hali ya hewa ya wastani isiwe yenye joto jingi wala isiwe yenye baridi kali. Hewa ya baridi kidogo yenye upepo mwanana, hunifanya nijisike vizuri na kuwa na nguvu zaidi. Pia napenda siku zenye mwanga wa jua kiasi kwa sababu hunipa hali ya utulivu na kunirahisishia kufanya shughuli zangu bila kuchoka sana.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana katika maisha yangu ni mama yangu mzazi. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu, kujituma na kujiamini. Si darasani tu bali pia maishani. Mama yangu alikuwa anasisitiza kuwa mafanikio yanahitaji subira na juhudi za kila siku. Nikikumbuka mafundisho yake hunisaidia kubaki na mwelekeo mzuri. Hata ninapokutana na changamoto.

Ningependa kutembelea mji wa Tokyo. Ninavutiwa sana na mchanganyiko wake wa maisha ya kisasa na kitamaduni. Pamoja na mpangilio na usafi wa jiji hilo la Tokyo. Pia ningependa kuona namna gani wanavyoishi kwa nidhamu, kuonja vyakula vyao vya halisi na kushuhudia maisha ya jiji lenye kasi lakini bado lenye heshima na utulivu wake.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu na hata nikaweza kuanzisha. Wazo hilo linivutia kwa sababu lininipa uhuru wa kutekeleza mawazo yangu na kujifunza kwa vitendo. Pia, naona biashara ni njia ya kujitegemea na kutatua changamoto fulani katika jamii. Ingawa si rahisi kufikiria mipango, hatari na malengo yake, hunifanya nijiskie mwenye motisha na hamasa.

Nina malengo ya kukuza ujuzi wangu na kufanya kazi yenye maana katika jamii. Napenda kuendelea kujifunza, kuboresha uwezo wangu na kuchukua majukumu yanayonipa changamoto mpya. Pia, nalenga kufanya kazi inayotoa matokeo mazuri. Si kwangu tu, bali pia kwa watu ninaofanya nao kazi au jamii kwa ujumla. Kwa muda mrefu, ningependa kuwa mtu anayeaminika, kitaaluma na anayejivunia mchango wake katika jamii.

Napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu suruali hunipa uhuru na faraja katika shughuli za kila siku. Ni rahisi kuvaa hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapotembea sana. Na ninaweza nikafanya shughuli nyingi nikiwa nimevalia suruali kuliko kama nimevalia sketi. Hata hivyo, sketi pia ni nzuri kulingana na mazingira au tukio maalum. Lakini kwa matumizi ya kawaida na shughuli za kila siku, suruali hujifanya nijisikie niko uhuru na niko tayari kufanya chochote.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni jamaa kwa jina la Brent. Ni na mheshimu kwa uwezo wake mkubwa uwanjani. Ushindani wake wa hali ya juu na jinsi alivyo kuwa na ari ya kushinda kila wakati. Yuko na nidhamu, uongozi na uwezo wa kubadilisha mchezo pekea yake wakati wa wote. Zaidi ya takuimu na mataji, navutiwa na namna alivyo watia moyo na anavyo watia moyo wachizaji wengine kuamini kuwa bidii na kujituma vinaeza kupeleka mbali sana.

Shughuli yangu inayonipendeza ni kusoma kufanya utafiti na kujifunza mambo mapya. Kufanya utafiti hunipa raha kwa sababu huwa inaniongeza maarifa na kunifanya nisikie nimekua kiakili. Pia unisaidia kupumzika na kufikiria kwa kina, kuhusu maisha na dunia inayo nizunguka.

Kwa maoni yangu, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wakusikiliza. Na mini kuwa ili kiongozi hawe ni kiongozi mzuri, anafaa hawe na uwezo wakusikiliza watu kwenye timu yake na kusikiza maoni tofauti. Kiongozi anayesikiliza timu yake, hujenga heshima na kuaminiana, jambo ambalo linafanya watu wajisikia wa methaminiwa. Pia ni muhimu hawe na maono wazi na uwajibikaji, na pia hawe na uwezo wa kufanya maamuzi kwa haki, hata wakati mambo ni magumu. Kiongozi wa aina hii, uhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidi na kwa moyo moja.

Huwa najenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na heshima. Huwa nasikiliza mawazo yao nashirikiana na wao kwenye kazi na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia napenda kuwa mkweli. Napenda kutimiza ahadi ninapo ahidi kitu na kuthamini mchango wa kila mtu. Kwa sababu hilo hujenga uaminifu na kufanya kazi pamoja iwe rahisi na yenye matokeo mazuri.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki. Mara ya kwanza nilipo kila. Siwezi nikakumbuka mara ya kwanza nilipo kila. Maana labda nilikila nikiwa mdogo, nimekuwa nikikila. Nakipenda kwa ladha yake tamu na jinsi kilivyo rahisi kutengenezwa. Ugali na samaki huchukua muda mfupi sana kutengenezwa. Hasa samaki wa kukaanga pamoja na ugali na mboga. Mtu wa kwanza aliyenipikia chakula hiki ni mama yangu mzazi na mwisho kukila ni siku tatu zilizopita.

Nahitaji kuimarisha zaidi ujuzi wa mawasiliano, hasaa katika kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi. Ingawa ninaweza kuelewa mambo haraka naamini kuwasiliana vizuri kuna saidia kuepuka mchanganyiko na kujenga ushirikiano mzuri na wengine. Pia ningependa kuendelea kuboresha ujuzi wa kupanga mda ili niwe na uwuiano mzuri kati ya majukumu na mapumziko.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na mwenendo mwema. Ninaona dini inanisaidia kuwa mtu mwenye uaminifu, kuwa mtu mwenye heshima, kuwa mtu mwenye huruma kwa wengine na katika jamii. Pia inanipa muongozo wa kimaadili na utulivu wa moyo hasa wakati wa changamoto. Zaidi ya ibaada, kilicho muhimu kwangu ni kuishi vile ninavyo fundishwa, kutenda mema na kuishi kwa amani na watu.

Ili kueka afya yangu iwe nzuri kwa wakati wote, huwa najitahidi kwanza kula chakula chenye afya, chakula chenye lishe bora kama vile matunda, mboga na vyakula visivyo na mafuta mingi. Pia huwa nafanya mazoezi mara kwa mara kama vile kutembea na mazoezi mepesi hasa ya nyumbani. Huwa nalinda usingizi wangu kwa kulala masaa ya kutosha na kujaribu kupunguza msongamano wa mawazo. Huwa nahakikisha nimepumzika na nimepanga muda wangu vizuri zaidi. Zaidi ya yote huwa najitahidi nisikize sana mwili wangu na kuchukua hatua mapema. Ninapohisi kuchoka au kuumwa napumzika ama kama kupumzika hakujanisaidia nafika hospitalini kuangaliwa.

Mji wangu wakuzaliwa ni kajiado na hapo pia ndipo nilipo kuwa. Kajiado ama kijijini kwangu kwa kuzaliwa, kila mtu anafahamiana na nikawaida sana majirani kusaidiana bila kuulizana sana huko. Nyumbani asubuhi kuna kuwa na kelele za watoto wakielekea shuleni na jioni watu wakikaa nje wakizungumza huku wakipunga upepo baridi. Kinacho nifanya napenda zaidi ni hiyo hisia ya nyumbani. Popote ninapoenda, najua kuna watu anoni jali na kunitambua. Ninapo kuwa sipo sipo nyumbani, ama ninapo kuwa nipo nyumbani, inaniletea furaha na hamu ya kulinda maadili ya umoja, nilio kuwanayo. Nahitaji kurudi nyumbani wakati wa sherehe kama sasa hivi wakati wa krismasi lazima niende nyumbani, ni kawasalimie ndugu na marafiki zangu na familia yangu, ni pache ku kukaa na wao na kupumzika na wao.

Kwa kawaida huwa nachaji simu yangu mara moja ama mbili kwa siku kutegemea na matumizi. Kama nimeitumia sana mchana kwa mawasiliano ama kwa kazi, huenda nikaiweka chaji tena jioni. Lakini kwa kawaida huwa naichaji usiku ninapolala, nikiamka napata kuwa imejaa chaji na naitumia siku mzima halafu naichaji tena usiku. Kwa hivyo kwa kawaida naichaji mara moja kwa siku usiku, ili ianze siku ikiwa na chaji ya kutosha.

Asubui hii niliamkaa saa mbili asubui na niliamkaa nikijisikia kuwa nimepumzika sana. Kitu cha kwanza nilichofanya nilipo amka nilishukuru kwa kuwa hii ni siku ya mwisho ya mwaka huu 2025. Na niliamkaa nikijisikia ninafuraha sana na nina shukran sana kwa kuweza kuiona siku ya mwisho ya mwaka huu. Niliandaa chai na mandazi, nika nikakula, ila sikuingia kazini, maana leo ni siku ya likizo, wakati huu tulioko sahi ni wakati walikizo, kwa hivo siku ingia kazini, niliketi chini na ndugu zangu na marafiki, tukiza kupumzika, tukipiga gumzo. Nilihisi umoja na nilijihisi niko katika familia.

Ninashugulikia wateja wangu kwa kuwasikiliza kwa makini na kwa heshima. Kwanza huwa nahakikisha nimeelewa vizuri wanachokihitaji au tatizo lao kabla kutoa majibu. Kwanza huwa nahakikisha nimeelewa vizuri wanachokihitaji au tatizo lao kabla kutoa majibu. Huwa natumia lugha ya utulivu na uwazi na huwa najitaidi kutoa msaada kwa haraka kadri inavowezekana.

Mara nyingi huwa nasikiliza mziki wa utulivu na wenye ujumbe mzuri, kama vile lingala, kama vile bongo, kama vile afrosoul na rnb. Ni mziki wa taratibu na mziki ambao unanipumzisha. Aina hii ya mziki hunifanya hunisaidia na pumzika, hunisaidia kufikiria na wakati mwingine huongeza hamasa ninapofanya kazi au ninapopumzika nyumbani. Pia huwa nafurahiya kusikiliza nyimbo zenye maneno yanayo gusa hisia na kuleta faraja kama vile nyimbo za mapenzi, nyimbo za bongo, nyimbo za taarabu.

Kwa kawaida, huwa nawakaribisha wafanyi kazi wapya kwa uwazi na urafiki. Kwanza, huwa nawajulisha kwa timu, bili huwa nawaonyesha mazingira ya kazi, na tatu huwa na waeleza taratibu muhimu ili wajisikie wako huru mapema. Pia, huwa najitahidi kusikiliza maswali yao na kuwapa msaada au kuwapa mawaidha ya karibu katika siku za mwanzo. Ili wajisikie wanakubalika na wanathaminiwa.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni Misri na ningependa sana kutembelea Misri ili kuona piramidi, mapiramidi ya giza ya Gaza, sorry, pole, mapiramidi ya Gaza. Inanivutia kwa sababu ni maeneo yenye historia ndefu sana na yanaonesha ubunifu na maarifa ya watu wa kale. Kufika huko, kunaeza nipa nafasi ya kujifunza moja kwa moja kuhusu ustaarabu wa zamani, na kuelewa jinsi historia ilivyoathiri dunia ya leo.

Hapana, sivai miwani kwa sababu ya kutoona, ila mara kwa mara huwa navaa miwani za urembo, au naweza nikavaa miwani ninapofanya kazi, inayo ni itaji kuangalia kompyuta kwa muda mrefu, au inayo ni hitaji kusoma kwa muda mrefu. Unisaidia kuona vizuri na kupunguza uchovu wa macho, hasa hapo kwa kupunguza uchovu wa macho. Pia nimeizoea kiasi kwamba imekua sehemu ya mtindo wangu wa kila siku kwamba ninapo jua naenda kuangalia kompyuta kwa muda mrefu navalia miwani.

Ndio, napenda kupika na napenda kujaribu kupika vitu tofauti. Kupika hunipendeza kwa sababu inanipa nafasi ya kukuwa mbunifu jikoni na kujaribu ladha tofauti. Kupika pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, hasa ninapopika chakula rahisi lakini kitamu kama vile ugali na samaki. Zaidi ya yote, napata furaha kuona watu wakifurahia chakula nilichokiandaa.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na nilifurahia kuona kazi tofauti tofauti za wasani na jinsi walivyo tumia rangi, maumbo tofauti na mawazo kuwasilisha ujumbe wao. Ilikuwa ni uzoefu wa kutuliza na kunifanya nifikirie kwa kina. Hasa pale nilipopata nafasi ya kusimama na kuelewa hadithi ilio nyuma ya kazi fulani. Unapata kuwa wasanii wanajieleza kwa kutumia sanaa yao.

Kwa kawaida, huu napanga wiki yangu ya kazi, mapema kabla hiyo wiki haijaanza. Mara nyingi, mwishoni mwa wiki. Kama vile jumatano. Jumatano, huu nangalia majukumu yote ya nayo ni subiri kwa wiki inayofuata. Kisha, nayaweka kulingana na vipa umbele na muda unawitajika. Mimi huu napanga kazi kubwa kwanza na kuwacha nafasi kidogo kwa mambo ya dharura. Pia huwa natenga muda wa mapumziko ili nisiwe na uchovu mwingi na napangilia navipa vipaumbele vitu vilio muhimu na vitu vyaharaka. Kisha vitu visivyo vyomuhimu sana ama visivyo vyaharaka sana na vifanya badai. Mpangilio huu unisaidia kufanya kazi kwa tulivu na kufuatilia maendeleo yangu vizuri.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu naangalia afya yangu. Vile vile chakula kisicho na mafuta mingi unifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya zaidi hasa kwa matumizi ya kila siku. Mara nyingine huwa najipa raha najipa ruhusa ya kula chakula chenye mafuta kwa kiasi kama vile chipsi. Hasa kwenye hafla maalumu kama sherehe, harusi, kwa ajili ya ladha na kujiburudisha kidogo. Lakini kwa mara nyingi, napenda chakula kisicho na mafuta.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi kwenye timu yenye watu wa tabia na mitazamo tofauti. Hapo kwenye timu hiyo nilijifunza umuhimu wa mawasiliano ya kazi, umuhimu wa kusikiliza wengine na umuhimu wa kuwa na uvumilivu. Pia ilinifundisha kuwa si kila si kila kitu kitaenda kama kilivyo pangwa, lakini kubadilika na kujifunza haraka kuna saidia sana. Uzoefu huo ulinifanya niwe mkomavu zaidi kazini na nijiamini katika kushughulikia changamoto zozote.

Ndiyo, mara kwa mara huwa natumia video kwa mawasiliano, hasa kwa mikutano ya kikazi, au kuwasiliana na watu walio mbali kama watu, kama hivi niko Afrika, ni napo wasiliana na watu ambao hawapo Kenya ama hawapo Afrika, natumia mawasiliano ya video. Mawasiliano video unisaidia kuona uso na lugha ya mwili ya mtu ninae ongea nae. Jambo ambalo linafanya mazungumzo yawe wazi na ya karibu zaidi kuliko maandishi au sauti pekee. Pia unisaidia kujenga uwelewano mzuri na kuondoa mchanganyiko unawenza kutokea.

Napendelea mwanga wakati. Simkali sana wala si hafifu sana. Mwanga wainahio hunifanya nijisikia mtulivu na kunisaidia kuzingatia bila kuchoka macho na mwanga wainahio haumizi macho yangu. Mwanga mkali sana hunipa usumbufu hasa nikika kwa mudamrefu. Kwa hiyo nachagua mwanga wakati kwa sababu unanifaa kufanya kazi, unanifaa kupumzika na unayafaa macho yangu.

Ili kusherehekea mwaka mpya ni kwanza ninaweka malengo ya vitu ambavyo vinaweza kushikika. Malengo kama tano ama hadi tatu ambayo yanaweza yakafanyika. Pili, ningetenga muda niangalie vitu ambavyo nilivyokuwa, vilivyoenda vizuri mwaka huu na vitu ambavyo havikuenda vizuri. Na niweze kujua ni wapi ambapo ningerekebisha ama ni wapi ambapo sitaenda naYo mwaka mpya. Ili kusherehekea ni kutakuwa na chakula kidogo kama labda pilau ama nyama choma, vinywaji kwa wingi na marafiki.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati ama rangi ya blu. Rangi ya samawati naiona kila mahali, naiona angani, naiona baharini, naiona kwenye mavazi yangu, naiona kwenye chumba changu. Rangi ya samawati naiona kila mahali, naiona angani, naiona baharini, naiona kwenye mavazi yangu, naiona kwenye chumba changu. Uwa inanikumbusha bahari sana. Na rangi hii naipenda tu kwa sababu inanipa hiyo hisia ya utulivu na uwaminifu.

Likizo yangu ya ndoto, ningependa iwe kando ya bahari, yenye maji safi ya buluu kama vile Maldives au Zanzibar. Likizo hiyo inakua ufukweni. Na kitu ambacho ningependa kufanya huko, kwanza ni kuamka asubuhi nikiangalia bahari tulivu, kutembea kwenye mchanga mweupe jioni wakati wa jua inapotua. Kula vyakula vya bahari ni kama vile pweza na kupumzika bila haraka. Hamna kuchumia simu, hamna mawazo mengi ni mawazo tu mazuri. Lengo la kuenda likizo kama hii ni kukua na utulivu, kupata mapumziko na kufurahia mazingira ya asili.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupenda kusikiliza kwanza bila kukatiza, ili niweze kumwelewa huyo mtu vizuri. Pia hupenda kutulia na kupunguza hasira ili kuepuka kusema maneno ya kumkwaza mtu mwingine. Hua naelezea hisia zangu kwa heshima bali si kwa lawama, na huwa napenda kutafuta suluhisho badala ya kushindana mabishano. Kama hali ni ngumu huwa na chukua muda kidogo kisha huwa narudi badaye kuzungumza.

Ili kuanza mradi mpya wa kazi, kwanza huwa na huwa natafuta tatizo au hitaji natambulisha ni tatizo gani linalokosekana katika jamii. Pili huwa nashirikisha wakazi mapema kwa kufanya mikutano na kusikiliza maoni kama kuunda kamati ndogo ya uwakilishaji. Pili huwa naweka malengo ya mradi wazi nawajulisha wakazi wa eneo hilo mradi ni unalenga nini na watanufaika kivipi. Kisha huwa napanga rasilimali kama ni michango, kama ni watu kujitolea, kama ni vifaa vinavyohitajika napanga rasilimali alafu naanda mpango wa utekelezaji wa mradi wangu. Napanga ratiba, napanga majukumu ya kila kitu na kazi inavyotarajiwa kufanyika. Mwisho kabisa huwa naanzisha mradi na nafuatilia kwa hatua ndogo ndogo. Kisha napima maendeleo ili niweze kujua tunavyoendelea na rekebisha pale inapohitajika.

Kipawa changu kikubwa, ni uwezo wangu wa kusaidia na maarifa na mawazo. Nina akili na moyo ambao naweza nikaelezea mambo kwa urahisi. Na najipata maramingi, naweza kusaidia kupanga ratiba, naweza kusaidia kupanga miradi. Vile vile huwa naweza kutoa ushauri wa vitendo kwenye maisha ya kila siku.